Napenda timu ya Arsenal kwa sababu ya ina hisoria kubwa katika soka na imekuwa ikipeleka mbele mtindo wa kucheza unaovutia na wa nidhamu. Kuifuatilia Arsenal hunipa burudani na msisimko hasa ninapoona juhudi za wachezaji mshikamano wa timu na ari ya kupambana hadi mwisho jambo linalonifanya nijiskie karibu na timu na kujifunza thamani ya umilivu imani na kuunga mkono timu hata inapokutana na changamoto.

Napenda kazi kufanya kazi na wengine kwa sababu kuna nipa nafasi ya kubadilisha na mawazo kujifunza mitazamo tofauti na kufanikisha malengo kwa ushirikiano kufanya kazi kwa pamoja huongeza ubunifu huimarisha mahusiano ya kikazi na mara nyingi usababisha matokeo bora zaidi ingawa pia naweza kufanya kazi peke yangu inapo hitajika ili kuzingatia majukumu yanayohitaji umakini binafsi.

Ndiyo ninavaa miwani wakati inapohitajika hasa kwa ajili ya kulinda macho au kusaidia kuona vizuri katika shughuli kama kusoma au kutumia vifaa vya kijidijitali kuvaa miwani hunisaidia kupunguza uchovu wa macho kuboresha uelewa wa ninachokifanya na kunifanya njisikie huru na mwenye uhakika katika kutekeleza majukumu yangu ya kila siku.

Ndiyo napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuwelewa asili ya jamii tamaduni na matukio yalio unda dunia tulio nayo leo kujifunza historia hunipa maarifa ya kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya watu wa zamani kunanisaidia kuthamini maendeleo yaliyopatikana na kunanijengea mtazamo wa mpana zaidi kuhusu maisha na mabadiliko ya kijamii.

Utaratibu wangu wa kila siku huanza asubuhi kwa kuamka mapema, kujipanga na kujiandaa kwa majukumu ya siku hiyo kisha kufanya kazi au shughuli zangu za kila siku kwa kuzingatia ratiba niliyojiwekea wakati wa mchana hujitahidi kutenga muda wa kupumzika na kula huku nikiendelea kutekeleza majukumu muhimu na jioni hutumia muda kufanya mazoezi mepesi, kujifunza au kushirikiana na familia au marafiki kabla ya kumaliza siku kwa kupumzika na kujiandaa kwa usingizi.

Kazi ninayodhamini sana ni ile inayo uhusisha kuwaudumia watu na kuleta mjango chanya katika maisha yao kwa sababu unipa hisia kuridhika na maana yakile kitu ninachopo kifanya, kazi kama hiyo inanisaidia kutumia ujuzi wangu kuwasaidia wengine. Ujifunza kila siku na kuona matokeo ya juhudi zangu jambo linalo nitia moyo kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu.

Ndiyo nimewahi kushuhudia baridi kali na ilikuwa uzoefu wa kipekee kwani ilinifanya nitambue tofauti za hali ya hewa na jinsi zinavyo athiri maisha ya kila siku wakati wa baridi nililazimika kuvaa mavazi mazito kujilinda zaidi kiafya na kubadilisha ratiba ya baadhi ya shuguli jambo lilio nifundisha umuhimu wa kujiandaa na kuendana na mazingira tofauti ya kimaisha.